Siwezi sema napenda kununua vitu mitandaoni kwa kuwa wakati mwingine, kuna bidhaa vingine kabla ununue wafaa uviangalie kama viko katika hali nzuri. Vile vya mitandao utapata kuviona wakati umeletewa na uweza pata kuwa ni bidhaa ambazo sio mzuri na tayari utakuwa umeshalipia. Sasa napenda kununua bidhaa mwenyewe nikiviona, sio kwa mitandaoni.

Habari ninazipata wakati ninaangalia televisheni, wakati ninaangalia habari katika runinga ya kitaifa, wakati mwingine habari ninazipata kwa watu ambao wanaziongelea, na wakati mwingine habari nazipata katika mitandao ya kijamii mitandao kama twitter, facebook, mitandao kama whatsapp, hapo ndipo napata habari.

Ninapendelea kusoma kwa kuwa kusoma, unapata fursa ya kujua vitu vipya, vitu ambavyo hukuweza kuvijua, unapata ushauri mwema wakati unaposoma, vitabu fulani, na unapata maelezo mapya ambayo hukukuwa unayajua. Kwa hivyo napenda kusoma, baada ya kusoma ndipo utapata kitu cha kuandika. Napenda kusoma.

Kitu kinachonifanya niweze kucheka ni mitindo na sanaa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kuwa mitandao ya kijamii ilikuja kubadilisha maisha. Na kuna vichekesho na mbwembe ambazo zinaweza kuwekwa hapo. Nikiona pale hizo sana na mitindo ninapata kucheka na kufurahia. Pia kingene kinachonifanya nicheke ni mtu mchekeshaji, mtu mcheshi, mtu ambaye ana ile sanaa ya kuchekesha watu.

Ninapendelea kuvaa ndevu kwa hakika wakati huu ninapozungumza sasa hivi nimevaa ndevu na siezi nyoa kwa miezi mitatu sasa hivi na ninapenda kuvaa ndevu Kwa sababu zinanifanya nikae mtanashati kidogo.

Kitu kinacho nipea motisha kazini ni kujituma kwangu na ni na vitu mingi ya mbavyo ni nafaa ku kuwa na vyo maishani. Kwa hivyo nikiwa pale kazini na pata motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kujua siku moja hivyo vitu ambavyo ni na vitamani nitakuwa navyo.

Ninapendelea joto kwa kuwa baridi katika afya ya binadamu italeta mtafaruku kidogo baridi italeta ugonjwa wa nimonia, ugonjwa wa mapafu Utaeza kukumbwa na magonjwa mengi sana na joto pia likiwa jingi, pia linaleta lina madhara yake Kwa hivyo napenda joto lakini sio jingi sana.

Kushirikiana na timu, kuna vigezo mbili mingi ambavyo unaweza kuzingatia wakati wa kazi ama kushirikiana na timu. Kigezo cha kwanza ni kwa kuhakikisha kuwa kuna maelewano, baina yangu na timu yangu, na kukiwa na maelewano, kuna makubaliano, na kukiwa na makubaliano, ushirikiano, utakuwa wa hali ya juu.

Nyumbani, chumba ninachokipenda sana ni jikoni. Napenda jikoni sababu hapo ndipo maandalizi ya chakula, upishi, unapofanyika. Na kitu kinachofanya jikoni ipendeze ni kwa kuwa hapo baada ya mapishi, baada ya maandalizi, vya vyakula vitamu, vitamu, vya aina na aina, zinafanyika pale. Na shuguli ninazofanya hapo jioni, ni shughuli za upishi Ninajua kupika, mimi ni mpishi mzuri sana na ninahisi vizuri nikiwa katika jikoni kwa kuwa hapo ndipo ninatayairishia wenzangu chakula Chakula kitamu, wanakifurahia na wanaweza kula, wanashiba na wanapata madini Wanayostahili mwilini mwao.

Napenda wanyama watulivu, wanyama ambao wana utulivu na wanaweza kaa wanadamu. Pia wanyama ambao wana penda kucheza na wanadamu sana sana kwa mfano mbwa wa nyumbani na wale wanyama wengine ambao watu wana kaa nao nyumbani wanyama kama hao.

Ndiyo, ni meweza kushiriki mashindano mengi sana. Mashindano ya kila aina. Mashindano ya uigizaji nikiwa katika shule ya msingi. Mashindano ya mpira wa miguu au soka nikiwa katika shule ya upili. Mashindano wa mpira wa handiboli nikiwa katika shule ya upili. Na mashindano ya kukariri shairi katika kanisa letu.

Tunda linalonipendeza sana ni tunda la tikitimaji nalipenda tunda hilo sana sana sana na nalipenda sana Kwa sababu ya ule utamu ulio ndani yake maji matamu na tunda hilo pia katika sayansi na katika jukwaa la afya ni tunda ambalo lina madini na tunda ambalo linafanya afya yako iwe nzuri.

Mitandaoni kwa vile unajua mtandao ni kitu kubwa sana mitandao ni mingi na utapata habari kila mahali kwenye mitandao habari za uongo zingine za ukweli Lakini mimi nasomea habari kwenye mtandao wa kijami wa twitter Hapo ndipo nasomea habari zangu.

Siku kuu hii tuna sherekea katika njia maalum. Niko nyumbani sasa hivi na familia yangu. Tunaketipamoja, tunakakaa kwa furaha, tunapika vyakula vitamu vitamu, tumemchinja mbuzi, tunamchoma, tunampika, tunapika chapati. Tunasharehekea katika njia maalumu siku kuu ya Christmas.

Ninapenda sanaa ya uigizaji sana. Kwa kuwa uigizaji ni fasihi na fasihi ni kioo cha jamii. Kwa hivyo napenda uigizaji sana sana. Kwa sababu inaleta maudhui ambayo tunayapitia kila siku katika maisha yetu. Na yale yalio fanyika nyuma na pia yale ambayo yatafanyika pale mbeleni ambayo hatujaona maudhui ya kisengele mbele.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni raiya wa Amerika kwa jina la Lebron James na. Kwanini nasema ni mchezaji bora? Ni ana bidii sana kwenye michezo, anasaidia wenzake kwenye timu yake. Na mchezo wa ajabu ulikuwa mchezo wa olimpiki ambayo waliishinda walikuwa washindi. Na ujuzi wa Lebron ni ujuzi wa kueza kucheza akiwa chini ya shindikizo. Na wakati ninapomhisi nikimwona akicheza ninahisi kuwa huyu ni mtu mwenye adabu sana, mtu mwenye bidii na mtu mwenye kupenda kucheza na utendakazi wake.

Kujiandda kwa mkutano ni jambo muhimo sana na mimi kibinamsi ninaketi chini na kuangazia vigezo vya mkutano ama mkutano huo unaenda ku tunaenda kuongelea nini tunenda kuzungumzia nini katika kwenye huo mkutano kina nani watakuwepo na ninaziweka pointi zangu chini na ninajitaharisha kwa mkutano huo.

Ndiyo, naam nimejifunza kupiga gitaa katika mashindano kadha wa kadha na ninapofika pale kanisani, ninasongea karibu na mitambo na kuna kifaa cha gitta cha muziki ambacho kuna rafiki yangu huwa anakicheza na nimejifunza kupigia gita na kucheza gita.

Naam, nimefikiria kuanzisha biashara mbalimbali ilatu fedha au hela za kuanzisha ndizo ninaz kosa lakini nina mipangilio mingi sana ya biashara akilini mwangu na nimefikiria sana kuanzisha biashara yangu na ninajitahidi sana ili nianze biashara yangu.